Rangi ninayopenda ni rangi nyekundu. Rangi hio hufanya nyumba iwe romantic iwe na mavuto ya mapenzi inafanya nyumba inapendeza, inafanya nyumba inakuwa yenye mapenzi.

Ninapotaka kustarehe ama kujiliwaza. Naenda katika bustani na kutulia. Mara nyingine ninasoma kitabu. Mara nyingine ninaenda katika, ninaalika marafiki zangu. Tunapika chakula tofauti tofauti. Tukiongea, tukisemezana vitu, matukio ya wiki. Ama mwezi kulingana na wakati tumekaa kama hatujapatana.